Kwa sasa, mimi husoma zaidi habari mtandaoni, kuliko kwa gazeti la karatasi, kama kitambo hapo ilivyo kuwa awali na sababu kubwa ni urahisi na nyakati tulizo kwa sasa. Naeza kupata habari muda wowote, kupitia simu au kompyuta yangu. Na hii ndio sababu napenda sana kusoma habari mtandaoni kuliko kwa gazeti la karatasi. Kia, habari mtandaoni, husasishwa kwa mara kwa mara na kwa hiyo ni rahisi kujua kinachoendelea, kwa wakati huo huo, yani papo hapo tu. Lakini hata hivyo, bado ninapenda gazeti la kawaida, kwa sababu linautulibu wake, hasa, nikitaka kusoma kwa makini bila usumbufu wa mtandao, nitaendea lile gazeti. Na kwa hivyo, kwa kifupi tu, minasema natumia zaidi, habari za mtandaoni kwa kasi na upatikanaji wake. Lakini, sipuuzi tena gazeti la kawaida, pia nitaziendea, mara kwa mara.

Swali nzuri hili. Mimi kwa kawaida siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka. Mara nyingi mi naenda tu pale, inapokuwa ni lazima. Unaona wakati umegonjeka, umelemewa, uko pale kitandani. Lakini kwa mara nyingi, mimi huwa siendi hospitali mara nyingi. So labda kwa uchunguzi wa kawaida au kama nimeugua kabisa. Kwa mwaka inaeza kuwa maramoja au marambili hasa kwa kuangaliwa tu au kupata matibabu madogo madogo ama kama nimelemewa kabisa. Nikiweza kujitunza vizuri na kufuata ushauri wa kiafya. Tunapopata mtandaoni na punguza sana sababu ya kuenda hospitalini. Kwa hiyo si jambo la kawaida kwangu haswa kuenda hospitalini mara nyingi. Ispokuwa kama kuna hali ya dharura au hitaji maalum ya kunipeleka pale hospitalini.